Kujitunza napanga mda wa kufanya mazoezi kula vyakula vyenye lishe na kupata uzingizi wa kutosha Pia napumzika kwa kufanya mambo ninayoyapenda kama kusoma kusikiliza mziki au kutembea hewani Kwa upande wa akili na hisia najitahidi kuwa na mtazamo chanya kuandika mawazo yangu na kuzungumza na marafiki au kambia pale inapoitajika.